Mimi hutumia simu yangu mara nyingi katika mawasiliano na pia kuingia katika mtandao wakijamii. Hili niweze kuwasiliana ama kushiriki na watu wengine kwenye mtandao pia.

Mimi husherekea mwaka mpya kwa kuwa kwa pamoja na jamii yangu, familia yangu na wale ambao ni watu wakaribu na mimi. Ili tuweze kushiriki kwa zile vitu ambavyo tumeeza kuyatimiza kwa mwaka, pia tukiyapanga ile lengo yetu ya mwaka unaokuja.

Ili nishirikiane na timu nahakikisha kwamba kila mmoja ameweza kuelewa jukumu ama kazi yake katika ile timu. Wakati ambao wanaelewa kazi yao ama jukumu lao wanahakikisha kwamba wameweza kuifanya kwa njia inayofaa.

Tukio la muhimu sana katika maisha yangu ile wakati ambayo nilieza kuanza kufanya kazi. Nikaweza kufika mahali ambapo naweza pata mapato yangu ya kila siku naniweze pia kujikimu kimaisha.

Mimi hupenda sana kuenda madukani wakati wa wikendi. Unapata ya kwamba kila wikendi nakuwa na muda mzuri ambayo naeza toka niende madukani pia niweze kununua vile vitu ambavyo nitavitumia katika wiki mzima.

Chakula cha kigeni ambacho nimekijaribu ni shushi. Nimeweza kuikula ama kuijaribu mara kadhaa. Na kwa ukweli ni chakula ambayo ni kitamu sana kwangu. Tangia ile siku ambayo niliweza kukula ama kujaribu.

Ni ukweli mimi napenda kupanda mlima na mara nyingi pia nimeeza kupanda mlima kadhaa. Nimetembea na nikaeza kupanda hadi kileleni ya mlima na ilikuwa ni wakati mzuri sana ambayo mimi nilifraia.

Mimi huvielea nywele yangu mara moja kwa wiki kwa sababu hiyo ndiyo mazoea yangu ambayo nimekua nikifanya tangia utotoni na hata wakati ambapo nimekua mzima nazidi kuendelea na mtindo huo bado.

Mnyama wangu wa kufuga ama ambaye ningetaka kumfuga ni farasi. Sababu kuu ya kufuga farasi ni kwamba ni mnyama ambaye anapendeza sana, ni mnyama ambaye pia ana thamani kubwa sana katika maisha ya binadamu.

Mimi napenda sana kutazama michezo kwa sababu kupitia kutazama michezo na pata kwamba na burudika na kuwa na furaha na weza pia kuishangilia ile timu yangu ambayo inacheza katika mchezo huo.

Mwenendo ama mtindo wangu wa wikendi mara nyingi ni wakati mzuri kwangu kutulia. Ama wakati mzuri pia naweza kuwa nashiriki na marafiki wangu kwa hali ama kwa lile jambo ambalo tumepanga kwa wikendi tofauti tofauti.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni pilau. Mara nyingi nimeeza kukula pilau tangu utotoni na ni chakula ambayo inalatha tamu sana. Ninapo ikula nahisi kwamba pia chakula hiki kinanipa nguvu zaidi.

Kwa wakati huu si ishi mahali ambapo nilizaliwa. Mimi nilizaliwa nyumbani kule kijijini lakini kwa wakati huu nimeeza kusongea kwa ajili ya kazi nimetoka kwa sa hii siko mahali ambapo nilizaliwa.

Mimi hutumia sana programu ya ChatGPT ni programu ambayo imenisaidia kufanya utafiti ama kuweza kupata suluhisho ya vile vitu ambavyo ninahitaji ama nataka nijue kuyahusu na kujua jinsi ambavyo inawezaelekea.

Nimependa sana ama nilipenda sana kuenda shuleni tangia nikuwe mtoto wakati ambao nilikuwa nambiwa niende shule ni kitu ambayo nimeipenda na nimeishi nikienda bila kuwa na changamoto yoyote kwa sababu ni ile kitu ilikuwa inanipa furaha hata utotoni.

Mimi sana sana upenda upepo kwa sababu ni ile hali ya kawaida na mara nyingi unapata upepo ni inalingana ama inandamana vizuri na afya iliosawa kwaivo haiwezi ikaadhiri afya yangu kwanjia yoyote.

Zawadi nzuri ambayo mimi nimeipokea kwangu ni kikombe. Hii ni zawadi ambayo nilipewa nikiwa katika shule ya msingi na ni wakati ambayo nileweza kufanya vizuri sana katika masomo. Walimu wainipea hili kueza kunitia moyo nizidi kufanya viema zaidi.

Kitu ambacho mimi nakipenda sana kuhusu mtaa wangu ni kwamba ni mtaa ambao umetulia sana. Hauna kelele mingi na ni mtaa ambao pia una usafi kila mtu ambae anaishi mahali hapa anazingatia usafi kwa hali ya juu.

Mwalimu ambaye mimi naeza nikamukumbuka vizuri kutoka shuleni ni mwalimu wangu wa hesabu. Ndiye alie nifanya nikaweza kuelewa na pia kuipenda hile somo la hesabu na baadaye nikaweza kubobea katika somo hilo.

Kinachonifanya nifurahie sana ni wakati ambapo naona nina afya nzuri na wale pia ambao wako karibu na mimi wana afya nzuri pia na wana ile furaha katika nyuso zao kwamba wanaeza kufanya mambo yao bila kuwa na wasi wasi wowote.

Mimi sanasana katika hali yangu ya kila siku hutumia email kwa sababu email naitumia katika mawasiliano ya kikazi na watu ambao nafanya na wao kazi ili tuweze kushiriki kwa pamoja pale kazini.

Mimi huenda sinema mara moja kwa wiki, sana sana wakati wa wikendi, ambapo nimeeza kumaliza kazi zangu za wiki hiyo na nikatulia. Napata wakati mzuri wa kuenda pale siku ya sinema, ili niweze kufuraia ama kuburudika.

Ni ukweli napenda kuendesha baisikeli. Lengo langu kuu la kuendesha baisikeli ni kwamba njia moja ya mazoezi kwangu. Ninapoendesha baisikeli napata kuwa naweza kuipasa misuli yangu ama pia kuwa na nguvu zaidi katika ile hali yangu ya kila siku.

Mimi hupanga wiki yangu ya kazi kwanza nahakikisha kwamba nimeweka mpangilio ilio sawa kwa zile kazi ambayo niko nazo za kufanya kwa wiki hiyo. Ya kwanza nahakikisha kwamba zile kazi ambazo ni za dharura, nimeapewa kipao chambele na zile ambazo hazina haraka nahakikisha nimeaeka pale nyuma ndio zishughulikiwe kwa wakati ambayo unafaa.

Mimi napenda kitanda kizuri mbayo inavutia kwa sababu katika maisha yangu mimi hupenda vitu ambavyo vinakaa vizuri na ambayo pia inaeza kuvutia na kuleta ile tamaa ya kutaka kukuwa mahali pale.

Mimi napenda sana harufu nzuri ambayo, kama ni harufu ya marashi ama harufu ya maua ambayo inapendeza sana na ile harufu ambayo pia inavutia ambayo inaweza leta watu ama inawezavutia watu wasonge karibu na mahali pale.

Pale shuleni nimependa sana somo la isabati, tangia utotoni ama tangia shule ya msingi, nimependa sana kuifanya na nisomo ambaro pia nimeweza kubobea ama kupata matokeo mazuri sana, tangu nianze kuingia shuleni.

Mimi husasisha vifaa vyangu mara moja kwa siku, ili nihakikishe kwamba kiko sawa na kiko katika ile hali ambayo inaweza kutumika mara nyingine tena. Ndiyo maana ninapenda kuisasisha mara moja kwa siku.

Ni ukweli nimewai kuona bahari na hata kuitembelea. Nimeweza kuona ile bahari hindi na kuweza kuzuru malipale na nikawa na wakati mzuri pia sana ya kushiriki na watu walio pale.

Kwanza ili nie keafia yangu mzuri na kikisha kwamba nimepata chakula ilio sawa ambayo inaweza kujenga mwili na pili na kikisha pia kwamba nimefanya mazoezi ya kila siku ili nieze kuwa na nguvu milini.

Baada ya siku ndefu, nahakikisha kwamba nimeweza kuoga, nikuwe msafi, halafu nikuwe nimepata chakula, na nikae badaye nikitazama kipindi ambao mimi naipenda, nikuwe naeza kupata utulivu wa akili.

Naam, nagawanya taka zangu kila siku ili niweze kuifadhi mazingira. Kuna taka ambazo mimi ugawanya kama plastiki ili niweze kuyatumia tena ama nisiweze kuyarusha tu kwenye mazingira niweze kuifathi mazingira yangu.

Napenda sana kukula mboga za kienyeji kwa sababu mboga za kienyeji kwangu zina ladha tamu zaidi. Na wakati ambavo nazikula pia ni mboga ambayo inaongeza vitamini mingi sana kwenye mwili yangu.

Ushauri kuu ambayo ningependa kumpa mtu mwingine ni kwamba aweze kutia bidi kila siku na asiweze kupoteza tumaini ingawa ama hata kue na hali ilio ngumu aweze kuinuka na kutia bidii kwa ile kazi ambaye nafanya.

Naishi katika nyumba ya apartment ambayo imejengwa kwa kutumia mawe na mahali hapa nilihamia karibu miaka mbili iliyopita. Ni eneo ambalo ni nzuri sana kwa sababu limetulia na limezingirwa na ile mazingira iliyo sawa ambayo pia inavutia.

Chakula ambayo mimi naipenda cha jadi ni nyama iliyo hifadhiwa kwa muda mrefu, na ni nyama ambayo wakati mingi huhifadhiwa kutumia moshi, ama hukaukishwa kwa jua na kuwekwa kwa muda mrefu sana.

Study muhimu katika kazi yangu ni mawasiliano iliyobora. Ni kuha kikisha kwamba kila mawasiliano inazingatia mahitaji ya watu pale. Watu wanaojumuika katika mawasiliano hiyo waeze kuelewana kwanjia unaofaa.

Timu bora kwa mpira ya kirugbi marekani ni timu ya Kisars Chiefs. Ni timu ambayo mara nyingi imetajwa ama imeonekana kuwa na ujuzi mwingi na pia wachezaji walio pale wana uzoefu wa kiwango cha juu.

Mimi utazama video kwenye tovuti ya YouTube. Hapo ndivo maramingi napata kwamba nimeeza kuingia katika ile tovuti na ya kuyatafuta zile video ambao mimi ningependa kuyatazama ama kushiriki.

Ili nikamilishe kazi kwa wakati unaofaa na hakikisha kwamba nimekua na mpangilio mzuri sana. Ile kazi ambayo nafaa nifanye naeza kuyapanga kulingana na uzito wao ama kulingana na ile nguvu ambayo nafaa niekelee kila kazi. Ndiyo mwisho wa siku nipate kwamba nimemaliza kitu ama ile kazi kwa wakati unaofaa.

Ni ukweli napenda kuyaangalia nyota mara nyingi sana wakati wa usiku kwa sababu usiku nyota inapendeza sana na ukiyatazama mandhari yaliyoko pale ni pia ya kuvutia.

Mimi husomea habari kwenye tovuti ya televisheni tofauti tofauti. Hapo ndio mahali ambapo napata kwamba mara nyingi wao huweka zile habari za dharura ama zile ambavyo zinatokea kila wakati. Na napata kile ambacho nataka nisome mahali pale.

Mimi napenda sana kuvaa ndevu, sio kuinyoa. Nikiachilia na kuivaa inakaa kwangu, inakaa vizuri sana na ni kitu ambayo pia nimeweza kufanya tangia utotoni na ni kitu kinanifurahisha zaidi.

Nyumba ninaipendeza, ama inayo nipendeza ni nyumba ilio na nafasi kubwa, ama nyumba ilio na ile pana kubwa, ambayo pia inaweza ikakuwa na mali mingi za kuwekelea viti, pia sebuleni kukuwe una nafasi ilio sawa na pia jikoni.

Mazingira ninayoipenda kazini ni ile ambayo watu wanashiriki kwa pamoja na watu wanaweza kusaidiana kwa ile njia yoyote ile. Ikifika wakati wakazi, watu najiunganisha kwa pamoja ili waweze kutimiza ama kufanya ile kazi ambayo iko ifanikiwe.

Tathmini za kazi ni muhimu sana katika kazi yote ambayo watu wanafanya. Kwa sababu kupitia tathmini hizi, unapata kwamba kampuni ama ile kazi mtu anafanya, anaeza ifanikisha na ikue bora zaidi. Kwa kila siku wakiangalia tathmini zile, wanaeza kujitia nguvu na kuifanya kazi kwa njia inayofaa.

Programu ya simu ambayo mimi utumia ni ile tuvuti la whatsapp. Mimi upata kuitumia sana kila siku kwa sababu ni mahali pale ambapo na mawasiliano mengi na watu ambao na shiriki na wao.

Mimi napenda sana kusoma, ukilinganisha na kuandika. Kwa sababu kusoma ni haraka, ninaweza kupata kushika ama kuelewa vile vitu ambavyo vimeandikwa kwanjia ya rahisi, nikilinganisha na kuandika.

Wakati ambapo mimi nataka nipumzike mara nyingi, mimi hupenda kuitazama filamu ninayoipenda ama ile kipindi ninayoipenda. Napata kwamba inaweza kuniburudisha na kufanya nitulie ama nikuwe nimetulia ama kupumzika kwa akili.

Napenda mahali ambapo pametulia na panakimya kwa sababu mahali kama ile mtu anakuwa na utulivu wa kiakili anaweza kuwa pia na wakati mzuri wa kufikiria mambo ambayo ni ya ubunifu ya hali ya juu.

Mkate ninayoipenda ni ile ambayo imetengenezwa isio na sukari mingi. Ikue iko na sukari ile ya kiasi kiwango ambacho haiwezi ikaidhuru maisha yangu ama kuwa nifanye kuwa na afya isio sawa.

Maji ya matunda ya memwagika kwenye sakafu nyumbani.